Msimu wa masika ndo ninao penda zaidi kwa sababu hali ya hewa kwanza inakuwa ni nzuri kuna kuwa hamna hali ya joto kali au baridi kali lakini pia ni msimu ambao ndo muda mwafaka wa mimi kwenda kuenda kulima wa maza mbalipa.

Mahali, Pakistan kuunapenda kutembelea ni sehemu ambayo fuvu la kwanza lilipatikana la binadamu panaitwa utufa echochi. Kwa sababu ni semu ambayo ni kivutio kizuri lakini pia ni ajabu kwenda kuona semu ambayo binadamu wa kwanza kabisa halipatikana.

Asubuhi mara nyingi napendelea kunywa chai lakini pia ninapendelea kula mihogo asubuhi na kwa sababu napata nguvu lakini pia mihogo ni mizuri kwa sababu ina nyuzi nyuzi kwa hiyo mmengenyo wa chakula hufanyika haraka.

Watu mbalimbali wamewai kunifundisha mambo muhimu lakini hasa walionifundisha jambo muhimu ni wazazi wangu hasa hasa babayangu jambo muhimu amewai kunifundisha kwenye maisha yangu na bado ananifundisha ni kuwacha kuto kukata tamaa siku zote watakiwa uendelee kupambana na kumshirikisha mungu.

Hapana. Sipendi kuendesha baiskeli kwa sababu. Sio kitu ambacho tumekuwa tukakiona. Lakini pia naona ni nadra sana kwa barabara za huku. Kwetu mtu kuendesha baiskeli kwa sababu. Magari yanapita ni mengi. Lakini pia barabara si salama.

Ndiyo navaa saa ili kujua muda katika siku kwamba nikiwa ni na saa ni rahisi kuweka ratiba zangu vizuri kwa sababu nita jua kwamba muda huu natakiwa nifanye kazi fulani na muda huu natakiwa niwekwe sehemu fulani.

Kukutana na wateja, wateja mbalimbali katika sehemu tofauti tofauti kimacho yani ana kwa ana. Ninapo kutana nao inakua ni rahisi kujua changamoto zao, ni kutugani ambacho kinatakiwa kifanyike, na wanapita katika wakati gani.

Ndiyo naweka picha zangu mtandaoni lakini zile picha ambazo zinatakiwa zionekane na watu mtandaoni lakini pia kuna picha ambazo ni za familia pia ninaweka pia picha mtandaoni lakini pia.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha nimewahi kuwa kitazama. Michezo kwenye televisheni, na ilikuwa ni michezo wa kutisha kwa hili. Kwa hiyo ilikuwa ni usiku, saa kama ya sita, saa saba, miaka kama mitano nyuma iliyopita. Eh, saa ngapi nilisikia dirisha linafunguliwa kama kwenye mchezo kwenye televisheni.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika moja ya taasisi hapa nchini. Ni miaka mingi kidogo ilipita. Lakini ni uzoefu mzuri kwa sababu niliweza kutana na wafanyakazi wengini wa ofisi ambao tulishirikiana vizuri katika kazi. Lakini pia ilikuwa ni moja kati ya kujifunza.

Ninapumzika mara nyingi kwa kulala haijalishi kulala kwa kufumba macho au kwa kuwa macho kuwa nimejiegesha. Ninapumzika kidesign hiyo kwa sababu inakufanya unakuwa vizuri zaidi kiakili hata kimwili.

Kuna hii seminar ambayo tuliwai kupewa ilikuwa inahusu program ya microsoft excel. Unajua kuna kodi ambazo kikawaida miaka mingi ilopita nyuma tulikuwa hatujuei lakini kwa sababu ya teknolojia imekuwa zimeweza kupatikana kodi zingine ambazo zina namna nzuri ya kutumia microsoft excel.

Dirishani kwangu ukitazama unatazama balabala aa ni nzuli kwa sabu utaangalia watu wanaopita utaangalia magali mara nyingi ninapenda kutazama wakati wa jioni au usiku kwa sababu ndo mda ambao ninakuwa niko nyumbani ninajisikia amani ninapotazama dirishani.

Mchezo ambao nigependa kujaribu ni mchezo wa mpira wa mkono kilugha ya kigeni inaitwa Volleyball, ninaona ni mchezo mzuri kwa sababu ni kama nirahisi kucheza ndiyo maana natamani kujaribu.

Mahala pa ibada mara nyingi ni nakuenda mara moja tu kwa wiki ambapo siku hiyo inakuwanga ni jumapili. Kutokana na kuwa na kazi nyingi inakuwa ni vigumu sana kuenda katikati ya wiki. Hivo mara nyingi huwa naenda jumapili asubuhi.

Napenda kusoma habari mitandaoni kwa sababu inalahisisha muda. Gazeti mpaka kuenda kulinunua, gazeti mpaka kuenda kulipata kujua peji na ukurasa fulani ndo unapatikana habari fulani, lakini mtandaoni utavikuta vyote viko sehemu moja.

Kuna hii sera ya popote ulipo tupo, lakini pia kuna sera ya mteja kwetu ni mfalme, lakini pia kuna sera ya tunakuhudumia kwa mapendo, hizo ni sera muhimu ambazo ni mewai kuziona kwenye kampuni.

Ndiyo napenda kupika na ni mpishi mzuri sana wa basi ya chakula. Napenda kupika wali pilau nyama maalage kande. Kande unajua kande mchenga nyiko wa maalage maindi na njogu. Napenda sana kupika. Kwa hivyo.

Kwa jamii yangu nashiriki katika matukio mbalimbali, kuna matukio ya sherehe. Kuna matukio ya misiba lakini pia kuna shughuli ambazo zinafanyika kama kusafisha mtaa, kuhakikisha mtaa uko safi na salama kwa hiyo, hiyo ni namna yangu kushughulika na jamii.

Ninamini sana kampuni ya Samsung kwa sababu ina huduma nzuri, vifaa vyake ni vizuri nikimaanisha kwanzia TV, simu, kompyuta lakini pia kuna.

Hali ya hewa ya leo kuna jua limetoka, kuna joto, lakini pia nimevaa nguo ambayo ni nyepesi kwa ajili ya hali ya hewa. Mara nyingi spendi joto kwa hiyo sijisikii vizuri sana kukiwa kuna hali ya joto.

Nina kipawa cha kuimba ni mwimbaji mzuri. Ambaye ninaimba nyimbo mbali mbali, nyimbo za mungu, nyimbo za bongo. Ninaimba nyimbo aina mbalimbali kwa hivyo nina kipawa zaidi cha kuimba, kwa mbali, kuigiza.

Study muhimu kwa kazi yangu ni study ya mawasiliano, lakini study ya program za Microsoft, lakini study ya kuwa na usikivu, kazini, au hata nje ya kazi. Ukiwa na hizi study, ni raisi sana kufanya kazi kwa ufanisi.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi kun chosha, hasa mstari ukiwa mrefu. Unaweza ukaenda benki kufanya mwamala au kuweka pesa, ukakutana na mstari mrefu. Ambao unaweza ukakaa, ukasubiria karibia nusu saa nzima. Unajua kukaa sehemu moja na kusubiri kunakuwa, kunafanya mtu awe wa kuchoka.

Simu yangu mara mingi naitumia wakati ambapo sina kazi kwa sababu inakuwa ni rahisi zaidi. Programu ambao huwa napenda sana kuitumia. Kuna hii programu ambayo unajifunza jinsi ya kutaipu kwa speedi. Lakini pia simiangu ya kwanza ni mwaka elfu mbili na kumi na tatu ndo niliweza kumiliki simu yangu ya kwanza. Inanisaidia pia katika kuingiza kipato changu cha kila siku muda mzuri wa kuzima simu ni muda ambao unataka kwenda kulala.

Mazoezi ya mwili nafanya kila siku asubuhi kabla sijatoka nyumbani nafanya hivo kwa sababu ya kufanya mwili wangu ukae bora zaidi na kuepukana na magonjwa lakini pia kukuwa na mwili ambao unataka na lazima nifanye kila siku.

Mara mingi mchana ninakula matunda. Malaya nyingi kwa sababu ni nafikiri ni njia sahihi. Ukila matunda na mana ata mwili wako, akili, ya hafya inakaa vizuri.

Malengo yangu makuu kwa kazi yangu ni kuhakikisha ninamfikia kila mteja kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ni kukuwa pamoja na biashara. Kwamba kunasiku nitahitaji kuwa mfanyabiashara mkubwa na mwenye juhudi. Lengu langu kubwa ni kuona ninafanikiwa na ninapiga hatua.

Maanake nahifadhi data zangu kwenye email, lakini pia kwenye Google. Hili ni rahisi kwa sababu, hata kama nitakuwa nimepoteza kompyuta mpakato au simu, imradi tu niwe na password ya emaili yangu, ninaweza kuzipata tena.

Kunywa maji ya moto kila siku asubuhi, lakini pia kufanya mazoezi kila siku asubuhi. Ni mazoea mazuri, lakini pia ninapo, kuwa nimechoka, inapenda sana kusikiliza miziki. Hii inafanya, unakua upo katika utulivu.

Ninapendelea mara nyingi t-shirt, mara nyingi ninapokua nyumbani, lakini shati naamua nitalivaa nikiwa niko ofsini. Ila mara nyingi sana napendelea t-shirt kwa sababu najiona niko huru zaidi kuliko kuwa na shati, lakini pia unathifu unakuwepo kwa sababu ni vazi zuri.

Napenda kwasabu ni shirika mbalo linajali watu. Haijalishi ni mtu wa aina ya chini, mtu mwenye mahitaji maalum. Lina jali na inatoa huduma. Sawa pasipo kwa na upendeleo wala pasipo kuwa na tatizo lolote. Linajali utu heshima ya binadamu.

Ninajinga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kuweza kuwepo ofisini lakini pia kuwepo kimawazo na kutekeleza wajibu wangu vile ambavyo inaitajika kama sheria zinazotaka.

Siku yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu kwa sababu ni siku ambayo naazimisha uwepo wangu wa mara ya kwanza duniani niko hii ni sherehe yangu bola sana na mala nyingi inakuwa ni sherehe inayonifaa sana kuliko sherehe zingine zozote kwa mwaka.

Napenda chai, hasa chai yenye viungo, nikimaanisha chai ambayo ina mchanganyiko wa tangawizi, iliki, karafuu na mdalasini. Nikinywa chai hiyo inanipa amani lakini pia ufanisi katika kazi au katika jambo lolote tunalolifanya.

Ndiyo napenda kujalibu teknolojia mpya kwa sababu dunia inabadilika. Teknolojia pia inakua kwa hiyo kama kuna teknolojia au program yoyote imegunduliwa au imeingia. Napenda sana kujifunza hili kuendana na wakati lakini pia hili kukuza ufanisi na uwajibikaji kazini.

Tabia ya kuongea sana pasipo kujali au pasipo kupangilia maneno pasipo kutafakari jambo hili nikiongea huyu mtu atahishukulia aje, atahishukulia katika namna ya kupendeza au katika namna ya kuchukiza.

Na penda kusimamiwa kwa sababu ukisimamiwa, unakuwa, unaweledi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko ukijisimamia. Kujisimamia kuna kuwa kuna kauzembe fulani, unaweza ukakafanya. Unajua kufanya kazi, jua usimamizi na kujisimamia ni vitu viwili tofauti.

Ninasafishwa vifaa vyangu mara tu vinapohitaji kusafishwa kwa sababu hauwezi ukasafisha mara kwa mara kama kifaa bado hakihitaji kuwa katika hali hiyo kusafisha pia wanakwambia kila kitu ukikiweka kwa wingi kinaweza kikaharibu kifaako nasafisha pale tu vinapohitaji.

Napenda juisi ya mchanganyiko wa matunda mchanganyiko wa juisi ya mchanganyiko wa tunda la embe parachichi na pashini. Lakini pia kuna juisi ya parachichi na tende. Lakini pia napenda sana mchanganyiko wa juisi ya matunda ya aloe vela.

Nasaidia jamii yangu kwa namna ya kutoa huduma nzuri kwa jamii lakini pia kuwepo pale ninapo hitajika kuna muda wa jamii inakuhitaji katika sherehe katika msiba pindi mtu anapokuwa anaumwa wanauguzwa kwa hiyo ninahakikisha ninakuwepo.

Inaboresha michakato ya kazi kwa kuangatia kitu gani ambacho kinaitajika au kitu gani au ujuzi gani ambao unaoitajika kwa wkati huo. Yangu ni mtaalam mgani anayeitajika kwa wakati huo kwenda kufanya kazi fulani au ni elimu gani mtu anaitaji kuwa nayo ili kwenda kufanya kazi fulani.

Napenda rangi ya maruni kwa ukuta wa nyumba kwa sababu inafanya nyumba inaonekana katika unadhifu lakini inakua katika utofauti. Unajua si mara nyingi sana watu huweka kwenye kuta zao rangi ya maruni lakini inaonyesha utofauti.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi na pasioo kuishi nacho ni simu kwa sababu kupitia simu unaweza ukapata kazi kupitia simu unaweza ukaona mambo yanaendeleaje duniani taarifa za habari mbali mbali zinazoendelea lakini pia ni kitu ambacho ni rahisi mtu kuwa nacho tofauti na kompyuta mpakato.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole au kidole kwa sababu ni njia rahisi. Lakini pia siyo rahisi mtu kuweza kupata au kushika simu au kifaa chochote cha kiteknolojia kwa sababu hataweza kupata kidole chake kwa alama za vidole.

Napata hezamu kwa kuzingatia muda, sheria na kanuni za kazini. Akikisha ninaenda na muda nikimanisha kwamba kufanya kazi katika muda husika lakini pia sheria za kazi zinataka nini nina kitugani kifanyike kwa wakati huo yukuenda kutimeza wajibu wangu.

Manyika subuhi ninaamka na kusali, kufanya mazoezi, kupata kitafunwa kinywa, lakini pia kuandaa kazi zangu za kosini, kufanya usafi, kudeki kusafisha nyumba, lakini pia ninajihisi amani na fulaa kila asubuhi.

Ndiyo kuna baadhi ya vitu nanunua kupitia simu kwa sababu kuna mda unakosa muda kuenda lakini pia kuna vitu hauwezi kabipata maali au mazingira uliopo kuyo ni lazima kufanya mananuzi kupitia simu kupitia program mbali mbali iluwezo kunda kupata biza unawaitaka.

Mazoezi ninayofanya maranyingi ni asubui, inajumuisha kukimbia au mazoezi ya kukata tumbo pamoja na nyama uzembe. Ninafanya mazoezi mara tano kwa siku, nikimanisha jumatatu mpaka ya ijuma. Ni maranyingi ninafanya mazoezi haya asubui na mara nyingi hujisikia mkakamavu kila napofanya mazoezi.

Napenda mazingira ya utulivu zaidi kazini kwa sababu yanakufanya unakuwa uko uko makini sana kazini au katika kazi husika unayoifanya. Machache sana napenda kuwa na mkusanyiko lakini mara nyingi sana napenda mazingira ya ukimya na utulivu.

Mara nyingi tathmini za kazi kwa upande wangu huwa zinakua ni nzuri kwa hiyo niinajisikia amani sana pale tathmini za kazi zinapofanyika. Kwa namna moja ama nyingine pia inanifanya ninakuwa bora zaidi kazini kwa kuzingatia kwamba ni lazima niwe katika hatua kubwa ili kuweza kupata ngazi za juzi.

Majira ambayo nayapenda kwa mwaka ni majira ya masika kwa sababu ni hali ambayo unaweza ukapanda kitu nakikastawi zaidi na kwa uweledi. Ninafanya nikumbuke vitu mbalimbali katika majira hayo. Shughuli ambayo naipenda ni kulima au kupanda bustani au kumwagilia bustani.

Mimi ni mtu wa kuwai sana. Mara nyingi ninapokuwa nina safari au nina tiba ya kuenda sehemu. Huwa ninajitahidi sana kwa kujiandaa mapema zaidi. Kuliko kusubiria. Mpaka muda ukaribie kuisha ndo nianze kujiandaa. Hivo mimi ni mtu wa kuwai na sio kuchelewa.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kutafuta namna ya kuongeza kipato kwa njia ya kusoma maarifa mbalimbali katika sehemu au katika program mbalimbali.

Napenda kunyoa kwa sababu ukinyoa unaonekana na sifu lakini pia unaonekana huko na hali ya heshima, busara na adabu hata kwa jamii inayo kuzunguka. Kwa hivo ninapenda sana kunyoa kwa sababu inakufanya unaonekana huko smart kuliko kuwa na ndevu.

Napenda mifumo yote ya simu. Asasa mfumo ambayo inalaisisha mawasiliano. Niki manisha mfumo wa kutuma au kuandika meseji. Lakini pia kuna mfumo wa kueka mipango yako vizuli ya kila siku.

Program ya simu ninayoitumia kila siku ni program ya google, kugugo vitu mbali mbali lakini pia kuna hizi program ambazo zinahusisha kujua taarifa mbali mbali duniani na nchini kwangu hizi program nazitumia kila.

Mara nyingi wakati wa jua kali napenda kutulia inaeza ikawa ni ofsini au ni nyumbani lakini napenda kutulia sehemu yenye kivuli sehemu ambayo haina jua au mwanga mkali kwa sababu tunajua jua pia likiwa ni kali sana linadhuru afya.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti ili kurahisisha. Mawasiliano kwa ajili ya baina ya mfanyakazi mmoja mpaka mwingine kwamba ninaweza nikatuma tu ujumbe wa sauti na mtu akapata ujumbe wangu kirahisi.

Wachezaji wengi wa mchezo ninaowapenda wako wengi, lakini kuna wale ambao ni waigizaji kama maneo, lakini pia kuna wachezaji wa mpira kama vandaiki, lakini pia kuna waimba muziki kama nasibu.

Kuna hichi kitabu tuliwahi kukisoma zamani. Kinaitwa ngoso kipenzi cha uzembe. Ninamkumbuka ngoso mwenyewe kinafundisha kufanya kazi kufuata matakwa ya kazi maana mshikamawili moja humponyoka kama kilivo kama ilivyokuwa kwa ngoso.

Zana za kidigiti ninazotumia kila siku, karibia kila siku, kuna hii programu, amini kuna YouTube, kwa ajili ya kujifunzia, lakini pia kuna Google, kwa ajili pia kusoma machapisho mbalimbali, hivyo ndo vile ambapo naji, natumia kila siku.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano, kwanza kabisa ni watu wenyewe, pili ni dhana zilizopo, nikimaanisha kuna hivyo vitu vinaitwa vikalatasi au vimemo, lakini pia ni vifaa vilivyoko. Hivo ni vipaumbele kazini kwa mawasiliano.

Muda wangu wa mwisho naushuhhughulia kwa kujianda na kazi za siku inafata kukesho yage. Nikimanisha kupanga ama bazi, kupanga zanazangu, lakini pia kuakikisha kila kitu kina kuwepo kwa ajilia kesho. Pasipo kusau kusau.

Kuna mashindano ya basketbol yalifanyika mwaka juzi. Mchezaji ambae niilipenda walikuwa ni Fabi na Danieli ambao walikuwa natukea Spain. Lakini pia wajabu ambao ni naukumbuka katika ile timu ni namna ambavyo walikuwa wakishulikiana. Ilikuweza kuenda kufunga, kupeana zile pasi.

Mwezi kuendana machi ni mwezi wa tatu katika mwaka ambao ni katika majila na mara nyingi inakuwa ni masika lakini pia maana nyingine ya machi ni kuendana mtu fulani anaendana mtu fulani.

Mafanikio au matunda.

Nikinyanganyiyo au unyanganyi.

Wafanya kazi au vibalua.

Kuagana kama mtaonana kwa muda mwingine.

Tuseme ndege zinapotulia na kushu.

Ni vazi wanao vaa wanaume au wanawake.

Kifaa cha kuendeshea au cha kufanyia mazoezi.

Nimekuwa na amani kukutana na wewe.

Kinywaji cha moto cha majimaji.

Mtu anayetengeneza kahawa.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

Busten ya umma iliopo hapa.

Je, baridi kidogo ni hatari kwa afya?

Programm ya kisasa zaidi.

Hasubuhi tayari tazama nia mke nianze siku. Leo ni siku nzuli. Naona jua, ina angaza. Je nichukue chai, au kahawa. Nadhani kahawa, itanisaidia kuamka vizuli. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani. Yule, shati ya blue, au nyekundu. Nafikiri bluu ni bora kwa leo. Nina mkutano, saa nne. Lazima nijiandae mapema. Ebu niangalie maelezo ya jana. Ni sikumbuke mambo muhimu siku ya leo itakuwa nzuri.

Nifaye nini leo hewa ni ya joto au baridi. Hebu niangalia nje kwanza jua linaonekana lakini kuna upepo. Nadhani nguo ya kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la bluu na surali nyeusi. Viatu gani sendo au viatu vya kufunga. Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nachukua jaketi nimwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni, nitavaa mazuri yameniwezisha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nadhani, mahali hapa ni sawa.

Mvua imenyecha sana leo. Sauti yake kwenye dali Inanitulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nazani kukaa ndani ni bora. Mvua itaisha haraka. Nitakunjua tu hapa ninywe chai ya moto kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuli watoto wanacheza chumbani wanafurahi na mvua nimesema watapata kwenda nje waangamizwe maji lakini si baridi sana, nitawasomea hadithi baadae siku za mvua ni za kupumzika na familia nitatayarisha chakula cha motokwa jioni watoto watapenda baridi kama hii itahitaji supu.

Hewa leo ni balidi sana. Mvua inaonekana itanyesha. Je nichukue mwamvuli wangu. Lazima nichukue siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua nguo hizi zitakuwa za kutosha. Au nizi nijaze jaketi. Nazani jaketi ni muhimu ni lazima leo. Anga limetanda kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii itanifanya nitamani chai ya moto ninafika kazini nitanunua chai. Hali ya hewa itabadilika kila siku. Siwezi kutabili. Hebu niende mape ma kabla mvu.